Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea ni kitabu nilicholetewa na rafiki yangu wa karibu sana. Kilikuwa na ujumbe wa kunitia moyo, ulioandikwa ndani, jambo lililonifanya nijisikie kudhaminiwa sana. Zawadi hiyo ilinifundisha mambo mapya, ilinipa maarifa na ilinisaidia kukua kifikra. Zaidi ya thamani yake ya kimwili ilinifurahisha kwa sababu ilitolewa kwa upendo na ilionyesha jinsi rafiki yangu alivyonielewa.